Napendelea pahali ambapo pako kimya, maanake kuna ile amani ambayo unaitaka, kuliko sehemu ambayo kuna kelele, maanake kelele hua inasumbua moyo, inasumbua akili, mara nyengine hua umechoka, kwa hivyo pahali ambapo pametulia pako kimya, ndipo panafurahisha zaidi, unaeza kufikiria vizuri, unaeza kufanya maamuzi yako vizuri, kukiwa sehemu ambapo kuko kimya na kumetulia. Kwa hivo, napendelea pahali ambapo pako kimya.

Nikitazama nje, pa sehemu ninapoishi dirishani, kuna miti na kuna mto. Na kuna nyumba kadhaa ambazo ziko mbele yangu. Kwa hivyo, hiyo miti inaleta upepo mzuri na pia huo mto unapatia akili yangu hali ya kutulia. Wakati mzuri ambapo napenda kwenda nje kuangalia ni wakati kama hivi sasa, ni asubuhi, ni saa tatu za asubuhi. Jua limewaka vizuri, limechomoza, kwa hivyo kuangalia jua linapochomoza ni wakati mzuri, na pia mara nyingine jioni. Jua linapozama, unaangalia tu unatulia, mto unapita vizuri, miti inapepea, upepo unakuja mzuri, inaleta mandhari mazuri. Na hivi sasa kilichobadilika ni kuwa mvua imenyesha sana usiku kucha. Kumekuwa kukinyesha siku zilizopita, na mvua inaendelea mwezi huu wote wa Desemba. Tunapoingia mwezi wa Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita, kwa hivyo maji yameongezeka. Kwa hivyo, mto unalia kwa nguvu, kwa sababu maji yamekuwa mengi zaidi kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha usiku kucha. Nahisi vipi nikitazama nje ya dirisha, nahisi utulivu.

Hua nasherekea siku yangu ya kuzalia kwa kuhakisha kwamba kwanza nanunua keki katika duka la kupika keki alafu naongezea vinywaji kama vile soda na pia nasubiri zawadi kutoka kwa marafiki zangu, mpenzi wangu, ndugu zangu, hao wote wananitumia zawadi. Either pesa, kupitia mfumo wa mpesa kwenye simu yangu ya mkononi. Wengine wananitumia maua, nikiwa kazini, na zawadi mbalimbali kama vile chokoleti. Na vitu tu vya kawaida zawadi zinanunuliwa dukani. Lakini cha mno, lazima nihakikishe kwamba nimeleta keki yangu ofisini nikate, nigawie wenzangu wote ambao wapo ofisini. Ile itakayobaki nibebe niilete nyumbani niweze kusherekea pamoja na watoto wangu na familia yangu. Na siku yangu ya kusherekea siku ya kuzaliwa inaisha hivo. Na cha muno siku hiyo sili chakula cha kawaida naelekea tu katika hoteli nzuri nile chakula kizuri nikipendacho.

Nahakikisha kwamba kila siku nafanya mazoezi ya angalau dakika thelathini kila asubuhi na inapofika jioni natembea. Nikitembea angalau mara elfu tano hivi, elfu mbili, inasaidia sana kuhakikisha kwamba. Angalau naboresha afya yangu na pia nazuia hii hali ambayo inatukumba sana sisi ya unene kupita kiasi. Kwa hivyo nahakikisha kwamba nafanya mazoezi. Jambo jingine nahakikisha kwamba nakula vizuri. Kula vizuri inamaanisha nini? Napunguza vile vyakula ambavyo vitanifanya niongeze unene. Kwa hivyo nakula vyakula kama vile protein nyama na la mboga. Napunguza kabisa sukari naondoa kabisa vitu vya ngano. Ndiposa niweze kuhakikisha kwamba afya yangu inaboreka. Cha muhimu ni kula chakula chenye ama lishe bora lishe bora ndio muhimu.

Natumia muda wangu wa bure nikiangalia filamu kwenye mifumo mbalimbali ambayo inaleta filamu. Kama kuna huu mfumo ambao ni maarufu sana hivi sasa unajulikana kama Netflix. Hapo ndipo naangalia filamu mbalimbali ambazo zinanifurahisha. Alafu pengine ninapochoka mi husikiliza filamu ama kuangalia filamu nasikiliza mziki. Kutoka mifumo mbalimbali ya muziki. Na pia nafanya nini, nalala. Nikilala napumzika.

Na fuatilia sana mchezo wa kandanda na nikiangalia hapa nyumbani Kenya. Timu ambayo naifuatilia zaidi ni ile ya AFC Leopards katika kandanda ya humu nchini Kenya. Na nikiangazia kandanda kutoka ughaibuni. Kama vile match zilezi na zo onyeshwa pale kwenye ligi ya EPL. Na fuatilia sana timu ya Chelsea. Ukipenda iite The Blues. So, hiyo ndiyo, tima ambayo naifuatilia ili tu kujiburudisha katika anga hii ya michezo.

Asali ni kitu chenye afya kweli, naitumia asali napopaka kwenye mkate, kwa hivyo napopaka siyagi naongezea asali juu, na pia kama staki kuweka sukari kwenye chai yangu, naeka asali. Na pia uku kwetu asali huwa tunaitumia kwa mambo kadha wa kadha kwa mfano kama unahisi kikohozi ama unakohoa na hutaki kununua dawa, basi unachukua kijiko kimoja cha asali unakula, huwa tunaamini kwamba utajihisi vyema.

Nilichukuwa nguo na viatu vya mtoto wangu ambao vimempita kwa sababu amekua mkubwa na nguo zangu ambazo hazinitoshi tena. Nika zipeleka katika nyumba ya kuhifadhi watoto mayatima ili kuweza kuwasaidia. Nguo zingine bado ni nzuri, bado ziko katika hali nzuri. Kwa hivyo nimezipeleka kule kuweza kuwasaidia watoto wale ambao pengine wanahitaji mavazi, wanahitaji nguo, wanahitaji viatu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nililima nilipokuwa kule nyumbani kwetu mashambani ambapo kuna mashamba ya kupanda mahindi. Kwa hivo wakati huo nilikuwa nalima na kupanda mahindi na pia narejea tena shambani wakati wa kupalilia ndiposa yale mahindi yaweze kukua vyema naam. Kwa hivo kulima kwangu, sio kwenye bustani ni shambani kulima vyakula kama vile mahindi.

Leo ni tarehe thelathini na moja, mwezi disemba, ni ndiyo mkesha huu wa kuamkia mwaka mpya, ambao utakuwa kesho tarehe moja januari elfu moja na mia mbili na ishirini na sita. Kwa hivyo mpango wangu wa leo ni kwamba tutaenda sehemu ya burudani, ambapo tunatarajia kwamba tutaona mabaruti, yana ambayo yatakuwa yanalipuliwa kusema heli njema za mwaka mpya. Kwa hivyo ni tutaenda mjini, manake niko Nairobi. Tutaenda mjini kwa lile jumba refu zaidi jumba la mikutano la KICC Ambapo kutakuwa kuna lipuliwa mabaruti inapofika mwendo wa saa sita usiku wa leo tunapoamkia tarehe moja. Kwa hivyo hupo nitapokwenda ili nieze kuona mabaruti.

Napenda sana msimu wa baridi. Kwa sababu wakati wa baridi, sihisi joto na jasho jingi mwilini. Napenda tu mwili wangu ukiwa katika hali ya wastani, sitoi jasho. Hata nikifanya kazi za kupitiliza, bado sitoi jasho. Na baridi pia ni vizuri kwa sababu unaposikia baridi, unavaa nguo ambazo zinazuia baridi kama vile fulana. Lakini joto, joto mambo ni magumu manake, utafanyaje ndo joto lipotee. Ni lazima uweke ile fani ya kupepea kila wakati, uvae nguo nyepesi zaidi. Sijihisi vyema kunapokuwa na joto, lakini baridi napenda.

Napenda kununua mkate na mayai. Nanunua mkate na mayai karibia kila siku kwa maana namuandalia mtoto wangu chai na mkate kila asubuhi. Na mimi nakula mayai ya kuchemusha kila asubuhi kwa chakula changu cha asubuhi. Kwa hivyo ndivo baadhi ya vitu ambavyo nanunua kila siku.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni kile kifaa cha kidijitali cha kupima uzani ama uzito wa mwili. Manake katika siku za hivi karibuni nimekua katika safari ya kupunguza uzito wa mwili wangu. Na kifaa hicho ambacho nilipewa kama zawadi ya krismasi, basi kimenifurahisha sana manake hivi sasa. Nitakua nafanya mazoezi na nakula chakula chenye afya halafu baadaye napima uzani, napima uzito wangu kuona je kazi ninayofanya inazama. Tunda kwa hivo hiyo ndiyo zawadi ambayo ni nzuri zaidi kupokea.

Napenda sana kupika, na mimi ndio mpishi wa familia yangu, maanake napenda sana kupika, na naalikwa na marafiki zangu kuenda kuwapikia katika sherehe zao, mbalimbali, sherehe za kuzaliwa, mikutano ya chama, naelekea pare kuwapikia vyakula kutoka Mombasa, vyakula kutoka Pwani, ikiwemo Pilau, Biryani, Viazikarai, Mahamri, hayo ni mambo ambayo, tunapenda kuyafanya sana tukiwa kule Pwani. Kwa hivo, hapa nilipo, nikiwa Nairobi, napika sana hivyo vyakula, naalikwa katika sehemu tofauti, nawapikia marafiki zangu, na tunaburudika pamoja.

Napenda kufanya kazi na watu wengine, manake unapofanya kazi na wenzako basi kazi inarahisika na mnafanya kazi vizuri zaidi na pia mnamaliza kazi kwa muda ufaao. Kuliko kufanya kazi pekee yako. Kwa hivyo ni vizuri sana kujumuika na wenzako kufanya jambo ilikuweza kuliboresha zaidi.

Sikukuu nasherehekea kwa kupika vyakula vizuri, kiswahili kule mombasa tunasema mapochopocho, tunapika mapochopocho pilau, tuongeze pale pili pili, biriani, kuku choma na nyama choma. Halafu baadaye tutakuwa tunaelekea katika jumba la mikutano la KICC hapa Nairobi ili kuweza kutazama mabaruti yale ambayo yanapigwa ili kuashiria mwaka mpya.